Natumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano na kupata taarifa mara nyingi hutuma ujumbe na kupiga simu, kutumia mtandao ya kijami na kutazama video. Pia kutumia kujifunza, kusikiliza muziki, kupanga ratiba na kufanya malipo. Simu imeni rahisisha maisha kwa mambo mengi ya kila siku.